Mimi nikiwa mwanabiashara mkubwa na nimefanya biashara zaidi ya miaka kumi. Nimekuwa kwa uwanja wa biashara ambapo, nimekuwa nikinunua vitu tofauti tofauti, nikivisafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini sasa kwa sababu nimefanya biashara na najua nchi yetu na nchi jirani zinapenda mahindi. Nimekuwa nikinunua mahindi kila mara kwa wingi kuliko bidhaa vingine kama maharagwe, mtama, njugu na hata wimbi. Mahindi nimeona imekuwa ni baadhi ya bidhaa ambazo zimekuwa zikinipea faida pakubwa sana. Sasa kila mara mimi huwa napenda kununua mahindi ambapo sinunui mahindi tu bali nanunua mahindi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano nilikuwa nanunua mahindi kama zaidi ya begi elfu tano na hata huwa nanunua mpaka nafikisha wakati mwingine begi elfu kumi kwa sababu mahindi ni kitu kizuri sana ambacho kinapendwa Afrika mashariki na hata nje ya Afrika mashariki. Na kununua mahindi imekuwa ikinisaidia sana kwa sababu kila mara wakulima wanapoelekea kuvuna mahindi yao shambani wanaongea nao wananipea tarehe ni wakati gani pengine wanataka kuvuna yale mahindi halafu tunaagana jinsi nitaenda shambani kwa ajili ya kununua. Sasa yale mahindi huwa nayakusanya kutoka sehemu tofauti tofauti na huwa nahakikisha wakulima ambao nanunua mahindi kutoka kwao nanunua na bei nzuri kwa sababu niwe mteja wao ambaye ni mzuri ambaye hawatatafuta mteja mwingine ila watakuwa wananipigia tu mimi simu naenda na nakusanya mahindi kutoka kwao. Na kununua mahindi mimi ni kila wakati kwa sababu huwa nahakikisha napeleka pembeni zote nchini na nje ya Afrika mashariki. Kwa sababu mahindi yenyewe si rahisi kuyapata kwa urahisi kama hujuani na wakulima. Sasa ni lazima nijenge na wakulima uhusiano mwema ambao utanisaidia pia kupata wateja wengine ambao naeza kutoa kwao pengine mahindi. Na nimekuwa nikiwauzia hata nchi jirani mahindi ambapo walikuwa wananipenda sana. Kila mara ninapokuwa na pengine unguvu wa mahindi wananipigia simu wanasema, tuletee mahindi mahali fulani sasa mimi ni kuita lori, langu, linakuja, naliweka pale, wanaekamahindi juu halafu, naanza mikakati ya kusafirisha kutoka nchi moja, hadi nyingine pengine nchi jirani kama Uganda, Tanzania, huwa wananipigia simu mara mingi sana. Na hata kando na hayo yote, niko na mashine ya kuyasaga yale mahindi iwe unga ambapo mara mingi nchi kama Tanzania wananiitisha pengine tunataka unga kiasi hiki sasa mimi ni kwenda kuita wale vijana kwa sababu huwa nanunua mahindi mengi naeka na inakuwa ni kama baadhi ya vitu ambavyo vinanisaidia kuendesha hata biashara yangu sasa naenda naeka kwa mifuko ndogo ndogo ndogo ndogo yale mahindi halafu mengine nikishaga unga na unaeka kwa mfuko ndogo ndogo halafu nasafirisha kutoka nchi yenye niko ya Kenya nikielekeza Tanzania kwa sababu nchi ya Tanzania sana sana huwa inapenda unga ambao umeshagwa tayari na umewekwa kwa mifuko ndogo ndogo halafu kitu kingine ambacho napenda na ukulima wa mahindi kwa sababu kando na biashara nami pia ni mkulima wa mahindi huwa nahakikisha nanunua mbolea kwa wakati kwa sababu ndiposa uweze kuzalisha mahindi vizuri lazima ukuwe na mbegu ambayo iko tayari na mbolea ambayo iko tayari wakati mvua inataka kuanza kunyesha tu hivi kwako inakuwa rahisi hata kufanya hiyo shughuli ya upanzi kwa sababu upanzi ni hatua na upanzi ni kitu ambacho ni lazima ukae chini upangilie kabla ya kufanya ule upanzi kwa sababu huwa inagharimu sana na huwa inahitaji muda na huwa inahitaji uwe na vifaa vyote ambavyo vinahitajika ndiposa uweze kufanya upanzi sasa mimi kwangu ninapenda mahindi kwa sababu mahindi ni yale baadhi ya bidhaa ambayo imenipea faida sana na huwa naipata kwa urahisi, kwa wakulima na wakulima wenyewe huwa wananionesha mahali pa kutoa mengine kwa marafiki zao.

Kwa kweli nimekua msimamizi wa kampuni yetu wa wafanya kazi kwa muda mrefu na baada kukua msimamizi nilijifunza vitu vingi sana ambavyo vilinisaidia ata kufanya kazi na watu ambao wako mbali na pengine sehemu tofauti tofauti. Kwa sababu kampuni yetu imefungua makampuni mengine madogo madogo sehemu tofauti tofauti. Na hii ili inisaidia sana kwa sababu maramingi nilikuwa na waita mkutano ambapo tulikuanga na mkutano wa dharura wa viongozi ambao wanasimamia kazi sehemu tofauti tofauti kila mwisho wa wiki. Nilipokuwa nikiongea nao nilianza kugundua vitu tofauti tofauti nikiona kila kiongozi wa kampuni ya sehemu fulani anaongea tofauti na kiongozi wa kampuni ya sehemu nyingine hapo ndipo niliketi chini nikaanza kuchora michoro ni jinsi gani nitaeza kufanikiwa kuleta hizi timu zote pamoja hata kama wanafanya kazi sehemu nyingine lakini tuwe tunaongea lugha moja na tukuwe na shabaha moja na tukuwe na lengo moja ya kuhakikisha tunatimiza maoni ya kampuni bila kukwazana bila kukosana bila majibizano ama bila kutokufanya kazi vizuri hapo ndipo niliamua kutumia njia ya mawasiliano. Ambapo nilieka mawasiliano ikawa ni mojawapo ya vitu ambavyo vimenisaidia kuhakikisha nafanya na timu zote kwa umoja, kwa uzuri na kuhakikisha tunaafikia maono yetu. Na kueka mawasiliano mazuri na mema kutoka chini mpaka juu ilinisaidia kugundua mahali ambapo kuna tatizo, mahali ambapo inahitajika kurekebishwa na mahali ambapo inahitajika pia kampuni kukaa makini kwa kuongeza bidhaa tofauti tofauti. Alafu kingine huwa nahakikisha nawapendua wale viongozi ambao wanasimamia makampuni mengine madogo madogo kokote ambako ako, nahakikisha ninatoa huyu kwa hii kampuni nampeleka kwa ile kampuni nyingine, lakini kazi tunafanya kazi moja. Hapo ndipo niligundua kumbe kuketi chini na viongozi kuhakikisha mnaongea na mnakubaliana kwa mambo ambayo pengine yanahusu kampuni inasaidia sana alafu kingine nilikuwa nahakikisha nawapea motisha kwa kampuni tofauti tofauti wale viongozi wakija nawapea pesa ya kikao mzuri nahakikisha nawaongezea mafuta kwa magari zao ambayo anakimbia ndiposa nao pia wakimaliza kazi ya kampuni wanaezafanya shughuli zao. Alafu nilikuwa nahakikisha pia nawapeleka sehemu ya kustarehe angalau wapunguze msongamano wa mawazo na hiyo imekuwa ni baadhi ya vitu ambavyo vimefanya mimi kufanya kazi kwa urahisi sana na watu ambao wanafanya kazi ama timu zingine ambazo ziko pembeni zinafanya kazi kwingine ambapo mimi niko. Alafu kitu kingine ambacho nilijifunza kuwaongelesha, kukua na subira. Wakati yenye pengine napigia meneja wa timu nyingine simu, alafu pengine nisimkute hapo najua, hako kazini. Sasa sitamsumbua nimpigie simu nyingine namuachia ujumbe. Akipata ule ujumbe, ananipigia simu, ama anakuja mahali popote ambapo namuhitaji. Hapo imenipa heshima kubwa sana ambapo wale wafanyakazi zile sehemu wananifurahia na wananipenda sana kwa sababu wanasema mimi si mkali, mimi najua kuongoza, mimi nawalisha mzuri. Na hata kando na hayo yote nahakikisha wale ambao wanasimamia wafanyikazi nahakikisha nao pia nawapea naongeza mshahara kila wakati nawapea pengine likizo kwa wakati nahakikisha kama pengine wanapitia shida tofauti tofauti kwa kazini nahakikisha nimezitatua kwa wakati. Na hiyo imenisaidia kufanya kazi na timu za mbali kwa sababu ningekuwa mtu jeuri ama mtu wa ugonvi wa kugombana singewezeshwa kuwaleta pamoja na hata kuwaongoza kwa sababu huweziongoza kila mahali mahali we peke yako ni lazima ukuwe na timu ambazo zinaelewa mnaketi chini, mnazungumza, mnaafikiana, makubaliano tofauti tofauti na mnatatua mahali ambapo kuna shida hapo ndipo kazi yenye inakuwa nzuri.

Kwa hakika mimi huwa napenda filamu na nimekuwa nikifuatilia filamu tofauti tofauti kwa muda mrefu sana. Na filamu ambayo ningependa kushiriki ndani yake ni ile filamu ambayo ilikuwa inaitwa maria. Ambayo ilikuwa na mafunzo mengi sana ambayo yalinisaidia pakubwa kuelewa maisha kwa mwonekano tofauti. Nilielewa maisha hapo nyuma kama ni magumu ni maisha ambayo kama umelelewa pengine kwa familia ya uchochole hauwezi endesha mambo yako kwa sababu maisha yamesha isha. Lakini baada kuona filamu ya maria niliona kuwa mtu anaweza toka chini, akafanya bidii, akajipanga, akaanza kufanya shughuli ambazo zinaweza kumsaidia sana katika kufanya shughuli zake za maisha kufanikiwa. Na hapo ndipo nilijua hakuna mtu ambaya alizaliwa awe pengine mchochole ama awe maskini ila kila mtu ako na nafasi ya kujiendeleza na nafasi ya kuibuka kuwa mshindi maishani mwake. Na hapo ndipo nilijua kuwa ni vizuri sana kufuatilia filamu zingine kwa sababu zinakufunza kimaisha jinsi utafanya ama utakavyo kaa ndiposa uweze kufanikiwa kwa kushinda pengine vitu vingi ambavyo vinakusukuma nyuma ama vitu vingi ambavyo vina kusonga mawazo vikikwambia hauwezi fanikiwa na wewe pengine umezaliwa kwa familia ya uchochole. Na ile filamu yenyewe ya maria ilikuwa ni action ambapo tulikuwa tunaona matukio tofauti tofauti jinsi yule. Maria alizaliwa akiwa chokora akiwa mtu masikini sana ambaye alikuwa anaokota vitu kwa pipa. Hakukuwa na kazi nyingine ambayo angefanya ila ni kwenda kwa pipa kuokota ndiposa aweze kupata chakula cha siku ale. Kwa sababu hakuwa na nyumba ambayo angesema anaenda kuishi ila alikuwa na lala tu barabarani na kando ya vyumba vyumba vya watu na kando ya vyumba vya watu mjini ambapo alikuwa anaishi ameweka malazi yake kwa pipa, ikifika jioni ama mvua ikinyesha anenda anaiweka mahali ambapo mvua haifikii. Na anakaa pale ambapo hakukuwa na kitu chingine cha kutegemea na ile filamu ilinifunza sana katika maisha ya uchochole na mtu jinsi anaweza kujinasua kwa yale maisha hapo ndipo nilijua filamu ni kitu mzuri sana. Maria alianza maisha ya uchochole lakini akaja akakutana na marafiki zake ambao walikuwa wanamwelekeza jinsi ya kujitegemea akaanza kujitegemea na vile alijitegemea akafika mahali ambapo alipata ufadhili wa watu tofauti tofauti na hata akaanza kufanya nao kazi alipo kuwa anafanya nao kazi wakamfunza mbinu ya kufanya biashara mbinu ya kutafuta pesa maria akaanza kushika pesa ambapo ilifikia mahali ambapo alianza kufungua biashara kubwa kubwa kwa bidii ambazo alikuwa nazo na kitu ambacho nakumbuka nilikiona cha kwanza kabisa jinsi maria alidharauliwa na marafiki zake na hata akatengwa na pengine watu ambao alikuwa anatembea nao akienda nao shuleni kwa sababu alikosa namna akaenda akaanza kuishi mjini akaanza kuokota vitu vya pipa akila lakini alipoanza kufanikiwa marafiki wake wakaanza kumsogea wakimuuliza tupee kazi kwa sababu alikuwa amefungua maduka makubwa makubwa ya biashara na pia akaajiri wafanya kazi wengi sana hapo ndipo niliona mtazamo tofauti wa vitu na vile unavyo ona hata zile filamu zinakusaidia unanza kufikiria na unakuwa mtu mbunifu na mtu ambaye unajituma hata kutafuta hizi pesa kwa sababu pesa hazikuji mfukoni tu peke yake lazima ugharamike na lazima ukuwe ni mtu wa kujituma ndiposa upate zile fedha. Na kwa hakika kabisa huwa napendezwa na huwa nakuwa na hamu ya kuangalia hiyo filamu mara kwa mara kwa sababu iko na mafunzo mengi sana. Usiwahi dharau mtu ama usiwahi onea mtu wivu wakati ameanza kufanikiwa kwa sababu mtu akifanikiwa na umwonee wivu nawe huwezi endelea lazima uwe ni mtu wa kuwa unapenda kazi ya watu wenzako na unawaonea.